Mimi huwa nangoja barua pepe mara tatu kwa siku kwa sababu nina mambo mingi ambayo nimelinki kwa nini yangu, mambo na kazi, kwa hivyo huwa nangoja mara tatu kwa siku. Pia mara zingine huwa nangoja mara nne.

Huwa inalingana ni kazi gani. Kuna kazi ambayo napenda kufanya pekeyangu. Na pia kuna kazi napenda kufanya na wengine kwa sababu ukifanya na wengine utafanya kazi nzuri na pia mtasaidiana kimawazo lakini kuna kazi yambayo unapenda kufanya peke angu.

Si kazi zote za nyumbani zinanifurahisha vitu ambavyo zinanifurahisha kufanya nyumbani ni kuosha nyumba kusafisha nyumba na vyombo pia kuosha vyombo kufua nguo huwa inanilemea wakati mwingine kwa sababu ya muini na matatizo ya mwili.